Kuangalia nyota ni jambo njema na mimi hupenda kuangalia nyota sana sana wakati wa usiku mbapo. Eneo letu hili huwa na nyota nyingi sana angani unawezaziona upande wa mashariki wakulia zinachora patani mzuri za kufurahisha na pia zinatusaidia kuelimika.

Kumbu kumbu zangu nzuri za shule ni wakati nilikuwa naibuka mwanafunzi bora. Na nilikuwa naibuka mwanafunzi bora kwenye darasa letu kila wakati hadi mtihani wa mwisho. Na nilikuwa napokea zawadi kem kem kutoka kwa wazazi, wanafunzi wenzangu, walimu na watu wengine wengi.